Mimi napenda mtaa wangu kwa sababu mtaa wangu una amani Mwajua hapa hapa ulimwengu ni mitaa mingi haina amani Kila wakati kuna vurugu kuna vita kwa hivyo ndio maana mimi napenda mtaa wangu kwa sababu ni mtaa ambao umetulia Hakuna kusumbuana na watu wengine kwa hivyo ninaupenda sana.

Kwa siku mimi naweza nikakunywa kama lita mbili Kwa sababu mimi ni mtu ambaye naenda kufanya mazoezi na ni hii mazoezi ya gym Kwa hivyo pale unatoa jasho mingi na kwa kutoa hii jasho mingi basi lazima ukunywe maji iliuweze kurejesha yale maji ambayo uliyopoteza kupitia jasho.

Kitu ninachopenda kukifanya katika shirika langu ni kuajiri wafanyikazi wapya na kuwapea maarifa ambayo anahitaji ili kufanya hiyo kazi Kwa sababu ni kazi nzuri na pia mnaweza kushiriki mazungumza na wao mnajuana.

Muziki ambao napenda kusikiliza sana ni muziki wa bongo. Muziki wa bongo ni muziki ambayo inaimbwa kwa kiswahili na mara nyingi miziki ya bongo inakuwa niya mapenzi. Mi ni mtu ambaye napenda mapenzi sana kwa hivo naisikiliza kwa wingi.

Juisi ya matunda ambayo ninaipenda sana ile juisi ya mandizi na pineapple. Hii juisi inauzwa inauzwa huku kwetu kwenye mkahawa uliyo kando ya nyumba yetu. Juisi ambayo ni tamu alafu pia inakusaidia kimwili kwa sababu inakupea inakupea vitamini ambazo unahitaji kwa mwili.

Nguo ambazo mimi ninapenda kuvaa ni zile nguo ambazo ni za kikazi ama suti. Nguo za suti ni zinaitwa wakati mwingine nguo za kikazi kwa sababu ni nguo zenye heshima. Na nguo ambazo ukivaa mwenyewe hata kwa barabara unapewa heshima. Sipendi hizi nguo zingine ambazo zinakaa ovyo ovyo zimeraruka. Sizipendi kamwe.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembea ni pale Mombasa mahali Fort Jesus ili jengwa Hili eneo nilisikia ni eneo la kitambo sana la miaka mingi iliopita Hivo ni mahali ambayo ningetaka kuenda kutembelea nione ndani nione mazingira Nidhibitishe kama historia tunayo ambiwa ni ya ukweli ama sikweli.

Na mchezo wa mbao mimi inapenda kucheza ni ule mchezo wa kandanda kama ninavyopenda kutazama ule mchezo nikitazama timu yangu ya Barcelona basi pia mimi mwenye hivyo unapenda kucheza uo mchezo Kwa sababu unanisaidea kima wazo unanisaidea kutofikiria mambo mengi Unanisaidea kwa ujumla wa hivyo ni mchezo wa mbao ninaupenda sana.